Usimamizi kwa ufafanuzi kamili hatuwa za kutekeleza na mfano wa wasilisho. Nitakueleza kwa njia rahisi kuelewa. Usimamizi ni mchakato wa kupanga, kuratibu, kuongoza na kudhibiti rasilimali ili kufanikisha malengo fulani kwa ufanisi. Kwa maneno rahisi, ni jinsi ya kufanya kazi ikawa imepangwa vizuri na yenye matokeo chanya. Kama vipengele vya usimamizi ni kupanga, kuratibu, kuhamasisha, kudhibiti na pia chagua lengo, andika muhtasari na tumia vifaa vya kuonesha.

Jana kwa maana ya siku iliyopita, au pia inaweza maanisha kwa mfano, wasilisho wa jana, nitakueleza zote. Kihisabati, kiasili, jana ni siku moja iliyopita kutoka leo. Mfano, leo ni jumatatu, jana ilikuwa jumapili. Kutumika pia kuashiria matukio yaliyofanyika hadi siku iliyopita. Matumizi katika sentensi. Nimekula chakula cha mchana, jana. Tukio lilifanyika siku iliyopita. Jana nilisoma kitabu kizuri. Kazi ya jana iliyopita. Mfano wa wasilisho fupi kuhusu jana. Mada, shughuli zangu za jana. Utangulizi. Habari, leo nitakuonisha baadhi ya shughuli nilizozifanya jana. Asubuhi, jana asubuhi nilienda shule na kusoma hesabu na sayansi. Mchana, nilienda kucheza na marafiki kwenye uwanja wa shule. Jioni, niliangalia televisheni na kula chakula cha jioni na familia. Kwa hiyo, hitimisho, jana ilikuwa siku yenye shughuli nyingi. Nikajifunza na kufurahia.

Mbunifu niwezo wa kuunda vitu vipia, mawazo mapia, au jia mpia za kufanya jambo. Nikugeuza mawazo kuwa kitu cha maana au kutengeneza suluhisho la kipeke. Mfano wa mbunifu, kutengeneza kazi ya sanaa kutoka kwenye vitu vya kale, kuunda programu za kompyuta, au kusaidia shule, kubuni mchezo mpia au jia mpia ya kujifunza.

Mkahawa ni sehemu au biashara ambapo watu huenda kunywa kafe, chai, vinywaji vingine na kula chakula kidogo. Pia hutumika kama mahali pa kupumzika au kukutana na marafiki. Kwa mfano, kukaa na familia kunywa chai cha mchana, kukutana na marafiki kuzungumza au kufanya kazi kidogo, kula kifungwa kinywa ama sandwich au ukahawa.

Hapana ni neno la kutokubali au kukanusha jambo. Inatumika kusema siyo au la sivyo. Je, unataka chai? Hapana, asante. Umefanya kazi yako? Hapana. Siyo bado sijafanya. Nje, tutasafiri leo? Hapana. Kesho? Tutasafiri? Sio tutasafiri? Kesho?

Kinywa ni sehemu ya mwili wa binadamu au mnyama ambapo chakula na kinywaji huingizwa. Pia hutumika kama sehemu ya kuzungumza. Mfano, kula chakula kama mkate au matunda. Kunywa maji. Chai au kahawa. Kuzungumza na wengine. Sentensi katika mfano ana kinywa kikubwa cha chakula chakula chakula chake. Tafadhali kisia kinywa chako kabla ya kuzungumza. Watoto wanapenda kujaribu ladha tofauti za chakula kinywani.

Mkono ni sehemu ya mwili inaunganisha shingo na bega hadi kwenye vidole. Hutumika kushika, kuguza, kufanya kazi au kueleza hisia. Mfano wa mkono kushika kitu kama kikombe au kitabu. Kuandika au kuchora. Kuonyesha hisia kama kushikana mkono na rafiki.

Maana ya bibi, bibi ni mwanamke mzee au mama wa babu. Pia hutumika kwa heshima kumtaja mwanamke mzee au mke wa mtu mzima. Mfano wa bibi, bibi yangu hunipikia chakula kizuri. Bibi wa jirani huishi karibu nasi. Watoto wanapenda kusikiliza hadithi kutoka kwa bibi zao.

Mke ni mwanamke aliye na ndoa, ni wake wa mwanaume. Hutumika pia kumtaja mwanamuke ambaye ni mke wa mtu fulani kwa heshima. Mfano wa mke, mke hunisaidia familia na watoto wake. Mke anaweza kushirikiana na mume wake katika kazi za nyumbani. Mke na mume hushirikiana kupanga maisha ya familia.

Maana ya Tano. Tano ni nambari tano katika hesabu hutumika kuhesabu vitu, kuorodhesha vitu, au kueleza nafasi katika mlolongo. Mfano wa tano nina vidole tano kwenye mkono mmoja. Kuna tano wanafunzi katika darasa hili. Saa imepiga tano asubuhi.

Jicho ni sehemu ya mwili inayotumika kuona. Binadamu au wanyama wanatumia jicho kuona vitu vya karibu na mbali. Mfano, kuona watu au vitu karibu na mbali, kusoma maandiko au kuona picha, kutambua rangi na mwangaza, sentensi mfano, jicho langu ulinachunguza picha nzuri.

Juu ni ni mahali au sehemu ilioko kilicho pandishwa mbali na chini pia naweza kumaanisha zaidi au juu ya kiwango fulani. Mfano wa juu kitabu kiko juu ya meza ndege inaruka juu ya mji bei ya bidhaa imepanda juu ya kawaida.

Mradi ni kazi au shughuli iliyopangwa kwa mpangilio maalumu ili kufanikisha lengo fulani. Mara nyingi, huchukua muda fulani na inaeza kuhusisha watu, fedha au vifaa. Mfano wa mradi. Mradi wa shule. Wanafunzi wanapanga na kutekeleza mradi wa darasa. Mradi wa kijamii. Kusaidia jamii kama kuchimba kisima au kupanda miti. Mradi wa biashara. Kuunda bidhaa au huduma mpya.

Mkate ni chakula kilichotengenezwa kwa unga wa ngano, mahindi au nafaka nyingine. Kisha kuchomwa au kukaangwa. Ni chakula cha kawaida kinachokuliwa kila siku kwa kifungua kinywa, chakula cha mchana au chakula cha jioni. Mfano wa mkate, mkate wa ngano huweza kuliwa na siagi au jemu.

Maana ya kituo. Kituo ni mahali ambapo mashirika, watu au huduma hujumuika na hufanyika. Mara nyingi hutumika kwa mahali pa, usafiri, mawasiliano au huduma kwa umma. Mfano wa kituo. Kituo cha basi, kituo cha polisi, kituo cha afya. Sentensi ya mfano. Tukifika kituo cha basi, tutasafiri kwenda mji mwingine.

Maana ya mwana. Mwana ni mtoto au kijana wa mtu fulani. Kwa kawaida, binti au mwanaume mdogo. Pia, hutumika kwa heshima kumtaja mtu mdogo katika familia. Mfano wa mwana. Mwana wa kiume au wa kike. Mwana wa bibi au babu. Wanafunzi wa shule wanaweza pia kuitwa wanafunzi. Watoto wa shule.

Maana ya ngumu. Ngumu ni kitu ambacho si rahisi kufanya, kuelewa au kukamilisha. Kinaeza kumaanisha ngumu, changamoto au kizuizi. Mfano wa ngumu, maswali ya hesabu magumu sana. Kazi ya kubeba mizigo mizito ni ngumu. Kuamua kati ya chaguo mbili ni ngumu.

Supu ni chakula kilicho cha mchanganyiko wa maji na viungo mbali mbali. Mara nyingi kikiwa na mboga, nyama au samaki. Hutumika kama chakula cha mwanzo kifungua kinywa au chakula cha mchana au jioni. Mfano wa supu, supu ya mboga hutengenezwa na mboga tofauti. Supu ya nyama hutengenezwa kwa nyama na viungo. Supu ya samaki, kawaida hutengenezwa pwani.

Juni ni mwezi wa sita katika kalenda ya Gregoria. Ni sehemu ya mzunguko wa mwaka kati ya mei na julai. Mfano wa juni mwezi wa juni huwashilia mwanzoni mwa majira ya kiangazi kwenye nchi nyingi wanafunzi wengi huanza mapumziko ya kiangazi mwishoni wa juni. Sherehe au hafla fulani huandaliwa katika juni.

Sikio ni sehemu ya mwili inayotumika kusikia sauti. Binadamu na wanyama wana sikio ambalo husaidia kutambua sauti na kuelewa mazingira. Mfano wa sikio kusikia mwalimu akizungumza darasani, kusikiliza muziki au wimbo mzuri, kutambua kelele za magari au ndege.

Teknolojia ni matumizi ya maarifa, ujuzi na zana ili kufanikisha kazi, kutatua matatizo au kurahisisha maisha. Unaweza kujumuisha kompyuta, simu, mashine, mitandao na pia programu. Kutumia kompyuta, kufanyia kazi nyumbani au shuleni. Kutumia simu ya mkononi kuwasiliana na marafiki. Kutumia mitando ya kijami kupata habari na kushirikiana.

Shule ni mahali pa muhimu sana katika maisha ya mwandadamu. Shule ndipo watoto na vijana huenda kujifunza kusoma, kuandika, kuhesabu na kupata maarifa mengine ya maisha. Pitia shule mtu hupata elimu inayomusaidia kujitambua au kuielewa dunia inayomuzunguka. Shule pia hufundisha nidhamu, heshima na ushirikiano. Wanafunzi hujifunza kuishi na wenzao kushirikiana katika kazi na kufuata sheria.